Kampuni ninayoiaminia ni kampuni ya Safaricom. Kampuni hii imejizolea umaarufu na pia inaongoza kwa huduma ya mawasiliano na mifumo ya malipo kama Mpesa.

Ndiyo, napenda sana kupika kwa sababu inanipa fursa ya kujieleza kwa njia ya kipekee. Kila mara ninapojaribu mapishi mapya ninapata furaha kubwa na kujifunza vitu vipya. Ni njia nzuri ya kuleta watu pamoja, kuunda kumbukumbu za kipekee na kueneza upendo na umoja mezani.

Ndiyo, napenda mvua sana. Inanipa hisia ya utulivu na amani na kunifanya niwe karibu zaidi na asili. Nafurahia sauti ya maji na pia harufu ya udongo unavyochemka na pia nafasi ya kupumzika na kufikiri.

Kile ninachopenda kuhusu shirika langu ni vile linavyotua fursa za kujifunza na kukua. Pamoja na timu ya watu walio na shauku na ubunifu. Pia napenda utamaduni wa shirika ambao unahimiza ushirikiano, uwazi na kuheshimu maoni ya kila mtu. Hivyo kila siku ni fursa ya kujijenga na kufurahia maendeleo pamoja.

Ndiyo, napenda kupanda milima sana. Kila safari ya kupanda milima ni kama safari ya kujitambua na kugundua uzuri wa asili. Napenda changamoto zinatokuja na kupanda. Hisia za mafanikio unapofika kileleni na pia furaha ya kuona manthari ya kuvutia kutoka juu.

Kwa upande wangu, ninatumia simu mara nyingi kwa ajili ya kuwasiliana na marafiki, kufuatilia habari, kutazama video na pia kufanya kazi. Ni kama msaidizi wangu wa kila siku. Simu inanisaidia kubaki mchangamfu na kuwa na ufanisi zaidi. Kwa kweli simu yangu ni sehemu muhimu ya maisha.

Somo nililo lipenda nikiwa shuleni, lilikuwa somo la falsafa, sababu yake ni kuwa somo hili lilinipa fursa ya kufikiri kwa undani, kuchunguza maswali ya msingi kuhusu maisha na kuelewa zaidi kuhusu dunia na ubinadamu. Nilipenda falsafa sababu yake ilikuwa somo hili lilinifanya niwe na mtazamo mpana na likanipa changa moto za kiakili za kujifunza kila siku.

Kwa upande wangu, kinachonifraisha sana ni vitu kama kutumia muda na watu wakaribu, kushiriki mazungumzo ya kina, na pia kufanya mambo ni nao ya penda kama kusoma, kupika, au kutembea katika mazingira ya asili. Pia napenda sana kuona watu wakifurahi na kufanikiwa.

Kwa upande wangu, study muhimu kabisa kwa kazi yangu ni uwezo wakufuasiliana kwa ufanisi, uhodari katika kufukiri kwa kina na uwezo wakubadilika na mazingira mapya. Pia napenda sana kujifunza mambo mapia kila siku na kuwa na mtazamo mpya ilik uendelea kukua na kuboresha ufanisi wangu.

Wakati wa likizo, mimi hujistawisha kwa kupumzika kwa undani, kuchukua muda wa kufurahia mambo ya msingi kama kusoma vitabu, kutembea kwenye maumbile na kushiriki na watu wa karibu. Pia napenda kufanya shughuli za kuniruhusu nipumzike kiakili.

Mimi napendelea kufuatilia vipindi ambavyo vinaeleza hadithi za kina, kama vile tamthilia za kusisimua dokumentari za kielimu, na pia vipindi vya burudani vina vyo toa changamoto za kiakili. Napenda pia vipindi vina vyo chunguza tamaduni tofauti.

Kwa upande wangu, siku za mvua mara nyingi hunipa fursa ya kupumzika na kujiingiza katika utulivu wa ndani. Napenda kuangalia mvua ikinyesha kutoka dirishani, kusoma vitabu, au ata kupika mapishi mazuri. Pia mvua hunifanya niweze kubadilisha mipango yangu ambayo nilikuwa nimepanga siku hiyo.

Ndiyo, mara nyingi mimi nanunua vitu mbalimbali kwa kutumia simu. Vitu kama vile vifaa vya kielektroniki, vifaa vya teknolojia, au vitu vya nyumba, kama vyakula, na pia nguo na viatu. Simu inanifanya ninunue vitu kwa urahisi na haraka. Na mara nyingi natumia pia kulipa bidhaa kwa urahisi na kufurahia huduma ya kipekee.

Nina kumbukumbu nyingi nzuri kutoka utotoni. Na mbadhi ya hizi kumbukumbu zinabaki moyoni milele. Kama vile michezo ya kufrahisha na marafiki wa karibu au safari za familia zilizojawa na kicheko. Pia kuna kumbukumbu zingine zilikuwa za mafunzo na zingine zilikuwa za kunikumbusha siku za kwanza za kuendesha baisikeli au kutazama mvua kinyesha kwa mara ya kwanza.

Ninazana mbalimbali za dijiti ninazotumia kila siku. Kama vile simu ya mkononi kwa mawasiliano na mitandao ya kijamii. Na pia kuna komyuta kwa kazi na utafiti. Napia kuna vidude vya kusomea kama vile kidude cha kusomea vitabu kieletroniki.

Ndiyo, napiga kura kila mara ninapopata fursa kwa ninaamini kwa dhati katika umuhimu wa kushiriki kwenye mchakato wa demokrasia. Napenda kuchagua viongozi na sera ambazo zinaendana na maadili yangu na malengo yangu ya kibinafsi.

Mimi napenda kusimamia mambo amabyo yana umuhimu kwangu kama vile malengo yangu na maadili yangu lakini pia napenda kusimamiwa kwa upole na kueleweka ili niweze kukua na kujifunza kutoka kwa wengine. Hivyo, ni sawa kwangu kuwa na usawa kati ya kusimamiwa na kusimamia.

Ndiyo, ninapenda sana kucheza na watoto. Inanipa furaha kubwa kuona tabasamu lao, ubunifu wao na jinsi wanavyocheza kwa uhuru. Ni njia nzuri ya kujifunza pamoja, kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia mambo madogo madogo ya maisha.

Ndiyo, nimewai kushiriki katika mashindano kathaa katika maisha yangu. Hiyo inanipa fursa ya kupima uwezo wangu, kujifunza kutoka na changamoto, na pia kupata fursa na motisha. Kila mashindano ni fursa ya kujitambua na kukua zaidi.

Wakati ninapokutana na mgogoro na mtu, mimi hujaribu kwa makini kuelewa upande wao, nikijaribu kubaki mtulivu na mwenye huruma. Nasisitiza mawasiliano ya wazi na ya dhati na kutafuta suluhu ambayo itaheshimu hisia na mtazamo ya pande zetu zote. Lengo langu ni kuhakikisha kwamba tunapata ufumbuzi wa kweli na wa amani ili tuweze kuendelea mbele kwa ueewano.